Ndio, nina penda kusikiliza radio, hii ni kwa sababu radio ni chanzo cha burudani. Kupitia kwenye radio, tunaweza kusikiliza mziki tofauti kutoka kwa waimbaji, wa nchi yetu na wa nchi nyingine. Pia radio hua na programu za watu ambao wanaigiza, unaweza sikiza maigizo yao kupitia kwa radio na natumbukiza. Radio pia huwa na sehemu ambayo huwa wana tegua vitenda wili na kufunza watu tofauti tofauti na pia huwa na sehemu ambayo huwa wanahadithia mambo mengi ambayo huburudisha watu na ni mambo ambayo hutoka katika sehemu tofauti tofauti. Radio pia ni chanzo cha kupata habari, tutaposikiza radio tuneza kupata habari ya asubuhi, mchana na usiku, hivi sasa tuneza kujua yale ambayo yanatendeka au yale ambayo yametendeka katika nchi yetu katika hiyo siku. Redio pia nchanzo cha watu kuweza kukutana, kuongea na kueza kujua jinsi ambavyo wengine wao wapo. Kupitia redio unaweza kumpigia mpendwa wako na kumjulia hali au kuweza kumweleza kuwa unampenda na mambo kama hayo. Na pia uneza kumpigia yule ambae yupo kwenye redio mzungumze nae hivi sasa unahisi kwamba unaweza. Kupata mtu wa kuzungumza nae na mtu ambae anaweza kukusikiza na pia nchi mzima inaweza kusikiza na kuweza kupata maoni yako ni yepi.

Mimi huwa napenda kupiga picha picha huwa napenda kupiga wakati ninapotembea kwenye misitu kwenye njia kwenye majumba mazuri anayovutia kama vile miji miji mikubwa mikubwa huwa napenda kutembea katika miji hiyo hususan wakati wa sherehe wakati napojitumbuiza huwa unapata napenda kupiga picha mara. Mara kwa mara ili nikinaenda kutumia wenyewe saa zingine alafu wananilipa. Nikishatuma hizo picha zao. Picha huwa wakati mwingine huwa zinanipendeza. Kwa sababu unaweza. Ni kitu ambacho kinaweza kaa miaka mingi. Na pia unaweza tumia wana wako. Wajukuu. Miaka nenda miaka rudi picha ile itabaki kule kule. Kama kumbukumbu.

Haya haya haya, chumba changu cha kulala huwa ni kinapendeza, kitu nachosema cha kulala chumba changu kinapendeza sana, zi kinavutia, kina kila kitu ambacho chumba chabkulala kinafaa kuwa nacho. La kwanza kabisa. Chumba changu ni kikubwa. Ni kikubwa kwa upana wa upana mkubwa sana ambao unaweza kueka vitu mingi sana ndani. Unaweza weka kitanda uweke kila kitu uweke meza kiti. Kila kitu chumba changu ni kikubwa. Halafu kuta kitu cha pili kutakuta za chumba changu cha kulala kuta zake ni zinapendeza. Kuta zake zimepakwa rangi nyekundu halafu kule chini kabisa wakachora laini na rangi ya manjano. Ukiweza kunganisha hizi rangi mbili kwa mpigo wa macho utapata chumba hichi kinavutia sana kinavutia. Kwenye chumba changu kitu cha tatu na cho sema nayosema ni kitanda tukiongelea kitanda changu, kitanda changu ni kirefu na ni kikubwa. Alafu ni cha rangi ya samawati. Alafu kinadhizisha uwa na kwanga nimekitandika kila wakati. Hakuna siku au muda utapata bado sijatandika kitanda ichi. Kitu chai nne ambacho ninaeza sema ni nikiwa kwenye chumba changu cha kulala na niweze kuwa kwenye dirisha. Nikienda kuangalia kuenda inje. Nikienda kuangalia nchi ukuinje vile ambapo watu wanayabarizi. Hua naona manyumba, mengine makubwa, naona miti, naona nyuni wakiwa mutini wakiimba imba, wakishangilia. Kitu cha tano nachosema kitu ki ambacho kinanifurahisha na kuwa, kinanifanya niweze kupenda chumba changu kwa moyo wangu wote ni kwamba kila kitu ndani ni changu ambacho nilieza kununua alafu chumba changu cha kulala kina kila kitu ambacho chumba cha kulala kinafaa kuwa nacho.

Ndiyo nimewahi fanya kazi ya kujitolea katika sehemu tofauti tofauti. Ya kwanza ni katika mahali ambapo ni hifadhi ya watoto. Walio mayatima, walio na hali ambayo hawajiwezi kama vile vilema. Watoto ambao pia wako katika hatari ya kupitia mambo kama vile kunajisiwa au hali yoyote ambayo itahatarisha maisha yao. Niliweza kukaama malimo kwa miezi saba. Katika mda huo niliweza kuzungumza na watoto hao, kulikuwa na wale ambao walikuwa na miaka tano kwenda chini, wengine wako na miaka tano hadi kumi na wengine kuanzia miaka kumi hadi kumi na saba. Watoto hao walikuwa na shida tofauti tofauti, na ni watoto ambao walikuwa wanahitaji mtu ambaye atawaskiliza, mtu ambaye ataweza kuwapa moyo na mtu ambaye ataweza kuwasaidia. Kupitia yale ambayo walikuwa amepitia kabla wakuje katika sehemu hio. Kando na hayo tuliweza kuchaza nao na pia kuwasaidia kupata familia kwa vile kulikuwa na watu ambao walikuwa wanakuja katika sehemu hiyo wakitaka watoto ambao wanaweza wachukua wawe kama watoto wao na tulikuwa tunawasaidia tu kuwapa wale watoto ambao ni wachanga zaidi au mtu tu yeyote yule ambaye angependa. Hivi sasa kuwasidia watoto hao kupata nyumbani na mahali ambapo wanaweza kuenda kuishi na familia ambayo wamepata kwa mda huo na kwa jinsi hii tuliweza tuliweza kuwaepusha na mambo tofauti-tofauti na hatari nyingi ambayo walikuwa wanayapitia kabla waje katika sehemu hiyo ya kuhifadhi watoto.

Mwezi ambao naupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Hini kwa sababu mwezi huu ni mwezi ambao ni wa mwisho katika mwaka na ni mwezi wa kuminambili. Mwezi huu uja baada ya mwezi yote ambao ya mepita na baada ya yale yote ambao tumepitia katika mwaka yale yawe kama ni mambo mazuri au mambo mabaya. Haya ni mambo ambayo tunaweza kuyafikiria na mingine kuyasahau mingine tuneza kuyasherehekea katika mwezi huu. Mwezi huu pia ni mwezi ambao huleta familia na marafiki pamoja katika kusherekea vitu tofauti kusababu mwezi huu hua nasiku za sherehe nyingi sana. Mwezi huu pia naupenda kwa sababu mwezi huu hauna joto na huna baridi nyingi ni mwezi ambao familia zinaweza kusafiri maeneo tofauti tofauti au kujumwika. Mahali pepote pale wanapotaka na kwa kufanya mambo tofauti. Mwezi huo naopenda pia kwa sababu ni mwezi ambao ninaweza kujua na kukuyaweka katika kitabu, yale ambao ninaweza kuyafanya mwaka huo, na ni yapi ambao sijaweza kuyafanya mwaka huo. Na pia ninaeza kujua ni yepi ambayo nilifanya katika jinsi ambayo inastahili na ni yepe ambayo nilifanya katika jinsi ambayo ni mbovu na naweza kujifunza mengi na kuakikisha kwa katika muwezi utaokuja mwezi wa januari ambayo tutawukuwa tunanza mwaka. Nitaeza kuyafuata yale ambao nimejifunza na kutorudia makosa yangu. Na pia kueza kujipatia malengo zaidi kutoka na yale niliafanya katika mwaka ujao na kama nilweza kuyatimiza malengo yangu katika mwaka ulopita na mwezi wa disemba ninaona kuili nimeyatimiza malengo yangu, nitaeza kuyatimiza malengo yangu katika mwezi wa disemba. Na kuyanza kuyafanya katika mwezi ujao wa januari.

Kitu ambacho kinachonifanya nifurahie sana na kwa muda mrefu ni wakati ambapo ninapocheka. Tuseme kama kitu ambacho hususan tunapofwatilia kwa kindani sana kitu ambacho kinachofanya nifurahie sana ni wakati ambapo nimeweza kufaulu kwa kimaisha kwa kitu ambacho nilikuwa nataka. Kwa mfano kama nilikuwa nataka baada ya mwisho wa mwezi tuseme nilikuwa nataka nikuwe nimeweza kufikisha shilingi elfu mia mbili. Alafu niweze kufikisha pesa hizo baada ya mwezi huo mmoja. Hapo nitaweza kufurahi sana kwa sababu lengo langu ambalo nilikuwa nimesema ninafanya mwezi huo nimeweza kufikisha. Na nimeweza kupata kile ambacho nilikuwa nataka sasa hapo unapata huwa nafurahi. Na pia huwa nafurahi nikiona wenzangu marafiki. Ama hata kama si wenzangu bora tu ni binadamu kama mimi. Huwa wakifaulu kimaisha ama wakifanya kitu ambacho kile wamekuwa wakitatizika kwa muda mrefu na wakaweza kufanya na wakaweza kupata suluhisho. Na jambo ambalo limekuwa likiwasumbua na waweze kupata suluhisho huwa na furahia sana. Kwa sababu hii tunaonyesha undugu hata kwa marafiki zangu kwa majirani na hivi ndio tunafaa kuishi sisi kama watu wajamii. Huu ndiyo mwelekeo ambao kila mtu anafaa kuishi kama kutegemea ndugu yako kumtakia mema. Kama kila mtu tunataka kila mtu aweze kufurahi Mimi nikifurahi kwa sababu nimefaulu kimaisha. Pia nitataka hii ndugu yangu huku aweze kufurahi. Majamaa waweze kufurahi. Kila mtu katika jamii aweze kufurahi kwa sababu amepata kile ambacho alikuwa anataka.

Nguo ninayopenda kuvaa ya kwanza ni dera. Dera ni nguo ambayo asili ya Kenya uswahilini na nguo ambayo hutengeneza kwa leso na nguo ambayo huwa rahisi sana. Dera huvaliwa sana sana wakati ambapo jua ni kali kwa sababu wakati jua ni kali mtu hutaki kuvaa nguo nyingi ili usiwe na joto nyingi. Sasa watu huvaa dera kwa sababu ni nguo ambayo imetengenezwa kwa urahisi na ni nguo ambayo huwa haibani mtu. Dera pia huvaliwa katika sherehe tofauti tofauti kulingana na jinsi ambato ilivyoshona. Kuna dera ambao unaweza vaa ukienda harusi, kuna dera unayovaa ukiwa nyumbani na kuna aina ya dera unayovaa ukienda katika shughuli zako, labda mjini, au popote pale unapoenda. Nguo ya pili ambao naipenda ni nguo ambayo imetengenezwa kwa jeans. Nguo hii huwa na hali ambayo ni ngumu sana. Na ni nguo ambayo unaweza ivaa wakati kuna baridi nyingi. Nguo hii ina asili katika nchi za Amerikani na nchi za Asia. Ikiwemo katika nchi ya china. Nguo hii ni maarufu sana katika nchi za Afrika. Kwa sababu watu hupenda kuivaa kwa shughuli nyingi kama vile wakati unaenda katika shughuli ya kama vile ofisini au sherehe watu hupenda kuvaa nguo hii au katika shughuli yoyote ile. Nguo hii ya jeans unaweza vaa ikiwa kama kaptura, ikiwa kama ikiwa kama dera, ikiwa kama longi, unaweza vaaa ikiwa kama sindiria, au chochote kila ambacho unataka. Nguo hii pia ni ya bei ya chini sana, na inaweza patikana popote pale mtu anapotaka.

Ya kwa wakati mwingine, wakati mmoja au wakati mwingine, huwa napenda kutembea kwa miguu. Hii ni kwa minajili ya kiafya na kuboresha kila kitu mwilini. Nikiweza kutembea kwa miguu, huwa unapata naeza kuongeza afya yangu. Kutembea kwa miguu inasaidia damu, damu kwa mwili kutembea kila mahali. Huwa inasaidia damu, inafanya damu, inafika kila mahali alafu ina inapunguza mafuta mengi ya wanamayo kwa mwilini. Ukitembea ni kama utakuwa umefanya mazoezi. Na haya mazoezi ya napunguza kilo mwilini. Kila kitu mwilini kinaeza kuwa sawa ukitembea. Kutembea ni bado ni tuseme kutembea bado ni kama utakuwa umefanya mazoezi.

Ninapotaka kustarehe, kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kulala. Wakati ambapo ninalala huwa naweza kupumzisha mwili wangu na kutoa uchovu, na pia ninapolala ninaweza kupata nguvu zaidi wakati ambapo naamka. Ninapotaka kustarehe pia mimi hula vyakula ambavyo havina kushibisha sana. Hivi ni vyakula kama vile juisi, vyakula kama vile kripsi, au kama biskuti. Hivi ni vyakula ambavyo vina sukari na vinasaidia wakati ambapo umechoka au wakati ambapo hauna nguvu yoyote. Unaila tu moja moja na katika kula unapata sukari ambayo ni chanzo cha nguvu. Nguvu na pia unaweza kupumzika na pia kufurahi. Pia napotaka kustarehe, mimi huenda kuogelea. Kuogelea ni njia nzuri zaidi ya kustarehe kwa sababu unapoogelea, unapiga tizi, unapoogelea, unapata hisia za kutulia kwa maji, maji ni chombo cha kufanya utulie. Na pia unapoogelea, unaweza kujisaidia kuweza kupunguza msongo wa mawazo, hivi unahisi vizuri na unastarehe. Kitu cha mwisho ambacho mimi hufanya wakati ninataka kustarehe, mimi huenda kutembea, ninaweza kutembea kutoka nyumbani kwangu, hadi popote pale ninapotaka kwenda katika sehemu ambayo ninaishi, ninaweza kutembea ili niweze kupunga hewa, ninaweza kutembea pia ili niweze kustarehesha pia akili yangu, kwa kuona mandhari mapya ambayo siwezi kuyaona. Siku hiyo, na pia kwa kutembea, ninaweza kupiga tizi na kufurahia hali ya anga.

Wakati ambapo ninakula, ninapenda kula nje ya nyumbani katika hoteli maarufu ambayo inaitwa Sarova. Hoteli hii naipenda kwa sababu vyakula vyao huwa ni tamu, kuwa imeandaliwa kwa umakini na ni vyakula ambavyo vina viritubishi ambayo vinaweza kuimarisha hali ya mwili. Hoteli hii pia huwa ni ya bei nafuu. Vyakula vyao huwa havina bei ya juu na pia huwa wanaweza kuuzia watu vyakula tofautitofauti. Kuna vile ambavyo bei yao ni ya chini na mtu yoyote anaweza kuenda kuimudu na kuenda kununua. Na kuna vyakula ambavyo ni vya bei ya juu na yeyote yule anaweza kuenda kuimudu anaeza kununua. Ivi sasa hoteli hii inashughulikia watu wa tabaka la juu na tabaka la chini. Ninapenda kula mahali pale kwa sababu vyakula vyao huwa ni vya aina tofauti tofauti. Kama unataka chakula cha asili cha Kenya utapata mahali pale. Kama unataka chakula cha asili cha Nigeria utapata mahali pale. Kama unataka chakula cha asili ya Afrika kusini utaipata mahali pale. Au kama chakula unachotaka ni cha asili ya Amerikani au cha Asia utaipata mahali pale. Sasa vyakula vyao ni vya aina tofauti tofauti na chakula chao hata iwe ni ya nchi gani ile utaipata mahali pale. Wale ambao wanapika chakula pia huwa ni watu wapole na wakati unaagiza chakula vyakula vyao huja vikiwa moto na huwa wanatupa vyakula ambavyo ni visafi. Na pia vyombo ambayo wanatupa ili tule nayo ni visafi. Hivi sasa unapokula mahali pale, unaeza kula chakula kwa bei nafuu, chakula ambacho ni kisafi, vyombo ambayo ni visafi na pia, chakula chao huwa wanapakua ikiwa nyingi. Hivi sasa ni hakika kuwa utashiba na hutahitaji nyongeza. Kwa njia hii unaezakushiba na kupata uzuri wa pesa ambayo umetumia mahali pale.